Nasaidia jamii yangu katika njia mbali mbali mfano walio wagonjwa watu walio wagonjwa nawapelekea chakula na dawa pia katika jamii kuna wazee naenda kuwafulia kuwapelekea chakula.

Kumbu kumbu ni nayo nzuri kutoka utotoni nikuwa niliweza kuzuru katika ziwa victoria nilipozuru katika ziwa victoria niliweza kujuwa na kutambua changamoto inayo ambayo ziwa hiyo kupitia niliweza pia kuwen kutembea kuhusu na meli na

Naam natumia teknolojia ya sauti kama mikrofoni ninapoenda kanisa huwa kipaza sauti ndio ninayoitumia kuimba na pia kuwapa maarifa kuhusu mambo yanayotokea teknolojia ya sauti huwa ni ya kupendeza.

Kwa mwaka naenda naenda hospitali mara moja ama hata nikose huwa siendi kwa sababu na nakula chakula vizuri na pia na kula matunda sikuli chakula kilichokatazwa na daktari na nashukuru Mungu kwa hayo.

Nalinda mazingira, ninaweza kupanda miti mingi napanda miti tatu kwa wiki ninapoipanda naitunza vyema na ili kukuleta mvua pia si situpi takataka kwa sehemu zote.

Sipendi chakula iliyo na mafuta. Kwa sababu mafuta mingi hunifanya, hufanya mtu kuweza kunona sana ambayo si bora katika afya ya mtu. Chakula cha mafuta pia, huwa, na bei ya bei ghali kwa sababu mafuta hio huwa ya bei ghali.

Napenda kusoma vitabu vya riwaya. Riwaya tulipo kuwa chuo kikuu tuliweza kusoma riwaya na niliweza kutambua changamoto zinazo zinazo kumbwa jamii yoyote. Niliweza pia kupata maarifa mengi na ni kutatua shida.

Mferiji wa runinga huwa mingi kama vile muziki, kuna mchezo, kuna ripoti zinazoendelea katika siku. Mimi napenda kusikiliza muziki na ninapozisikiliza huwa hunituliza roho wakati wowote.

Habari yangu ninayoipata huwa napata, natoa katika wazazi wangu wanaonipa habari wakati wowote. Wakati mwingine pia natoa habari yangu kwenye simu kwenye mtandao ambao naipata kwa wakati wowote, naam.

Ili kujitunza, huwa nafanya mazoezi ya kila siku nikiamka pia nakula matunda inayoniwezesha kupata na kupumwa vizuri. Kama vile maembe we, ambayo huwa ya bei nafuu.

Nami napendelea kuvaa shati badala ya t-shati kwa maana t-shati huonekana kwa muonekano mzuri na mtu hupendeza. Pia shati huwezesha hewa kupitia ndani na mtu hawezi kupata joto nyingi. Pia shati huwa rahisi kufua na huwa ni ya bei rahisi.